Naam, ndiyo napenda kucheza michezo ya video, mara kwa mara, asa ile ya kuchallenge ubunifu na akili. Ni njia nzuri ya kupumzika kufurahia wakati wa bure, na pia mara nyingine kuna mshukumo kwa kazi na video editing na.

Njia ninayopumzika mara mingi ni kuunda content kipya bila shinikizo, kuangalia video za brudani au za elimu mtandaoni, au kucheza michezo kidogo kidogo ya video, pia napenda kutumia muda na marafiki au familia au.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na ya furaha. Mara nyingi huwa na muda na marafiki au familia. Tunakula pamoja, tunacheka na mara nyingine kushiriki post kidogo mara mutandaoni. Kwa upande wangu na zaidi, ni zaidi ya furaha.

Wakati wajua, kila napenda kukaa ndani au kustafu kidogo, kunyua juisi ya passion na kupumzika. Pia napenda kutumia muda huo kupanga kazi yangu, ku-edit video, au kuangalia content ya mtandao ya kijamii. Ni muda mzuri wa kupumzika na ku.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu mapema na kuheshimu ratiba. Kuwahi hunisaidia kujiandaa vizuri, kupunguza presha na kufanya kazi kwa ubunifu zaidi bila kukimbiza kazi zangu ambazo nafanya.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni kuheshimiana na kusaidiana. Napenda kuwa karibu na watu wanaothamini maadili yao kwa sababu huunda mazingira mazuri ya kikazi na urafiki. Watu wengi wenye tabia hizi hunifurahisha sana.

Kukamilisha kazi kwa wakati eeee, napanga kila jambo mapema, kuangalia vipa umbele na kushirikiana na wenzangu kila ni,, ikiwa kazi ni niii kwa wakati unafa unaofaa ama wa timu. Kwa kazi zangu za gafiki eeee, hupanga hatua kwa hatua na kutumia tools.eeee

Wakati wa likizo najistawisha kwa kupanga mapema kile ninachokifanya Hii inaweza kuwa ni kupanga content yangu mapema kupanga miradi ya video au kupanga safari ndogo za kupumzika Pia kupanga muda wa kupumzika, kucheza michezo kidogo.

Kila mara napata kujifunza kutoka kwa watu mbalimbali lakini mtu anayenifundisha mambo muhimu mara nyingi ni mzazi wangu na pia mtu ambaye anaitwa Robert Burale. Amejenga maadili yangu ya bidii, heshima na ubunifu, pia Andrew Kibe.

Hapana sijawai kufanya yoga lakini napenda kujifunza mbinu mbalimbali za kupumzika na kudumisha afya. Labda siku moja nitaanza. Sijawai kufanya yoga kama nilivyo sema huwa najionea katika vipindi lakini ningependa siku moja kufanya hivo.

Wakati wa baridi kali napenda, kukaa ndani, kufaa jacket nzuri, nzito, kunywa vitu moto kama uji moto na kutumia muda kupumzika au kufanya kazi zangu kwa ubunifu kama kuedit video, graphics na pia muda mzuri.

Kusama kweli napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa nzuri huleta maendeleo, lakini siasa mbaya inaweza kufanya maisha kuwa magumu. Nakumbuka kuna wakati ambapo mkuu wa nchi, ashawahi sema siasa mbaya maisha mbaya kwa hivyo napenda siasa.

Napendelea kuwa na ndevu kidogo kwasababu napenda mtindo wa rickross ndevu kubwa. Kwa hivo na huwa nafurahi sana nikiona ndevu hizo, napenda pia kuwa na ndevu kama zile. Inanipa sura ya kuonekana machua na confident na pia kuwa na style.

Ndiyo napenda kuimba Hasa RnB na Hip Hop Siwezi kusema mimi ni msanii mkubwa kwa sasa bado na jaribu nangangana huwa naingia katika studio na kurekodi lakini kuimba hunifurahisha na hunisaidia kuexpress hisia zangu.

Nasaidia jamii yangu kwa kutumia ujuzi wangu waubunifu, usaidia watu au biashara ndogo kwa kutengeneza graphics video na mambo kama hayo, kuhusisha mawazo kuhusu umitandao ya kijami, pia mara nyingine mimi hushiriki katika miradi ya kijamii.

Ndiyo nimewahi kushirikiana katika tamasha la mziki hasa Nairobi Festive. Ilikuwa uzoefu mzuri sana kwa kina. Nilipata kushuhudia wasanii wakubwa kama vile sauti Sol. Kuungana na watu wenye shauku ya mziki na pia kupata.

Kujipanga ni kitu cha mahana kwa hivo napanga kazi zangu za dharura kwa kutoa kipa umbele, chaharaka, kugawanya muda vizuri na kushirikiana na timu ikiwa ni kazi na pamoja kwa kazi zangu za graphic design na pima na hatuwa gani.

Filamu ambayo inanifrahisha, kuna filamu inaitwa Get Rich or Die Trying ambayo imetengezwa na mtu anaejulikana kama 50 cent. Ni filamu ambayo hadithi ya maisha ya kujitoa katika umaskini na kuwa tajiri.

Napendelea kuvaa viatu vya skater, vyengine vinaitwa vans au rubber shoes kwa sababu ni rahisi, vinafanana kwa kila siku na vinanisaidia kufanya kazi na kusafiri bila usumbufu, pia ni style inayo ya kisasa.

Tunda nalo lipenda zaidi ni eeee mango kwa sababu ni tamu, yenye nguvu na hunipa energy haraka. Pia napenda kujaribu matunda mengine kama vile mzabibu, passion na watermelon hasaa wakati wa jua au wakati wa likizo. Furaha sana nikiku.

Naam, napenda kupiga chombo cha mziki, hasa, piano au keyboard kidogo. Sijafikia level ya kutaluma, lakini hunifuraisha na kunisaidia kuekspress hisia zangu, pia kunipa msukumo au kuunda melodies za video au content zangu.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kushirikiana kwa wazi na kwa heshima. Siku hizi mawazo ya kila moja na kushirikiana changamoto na mafanikio. Pia napenda kutoa pongezi ambapo mtu amefanya kitu ambacho ni kizuri na kuwahimiza.

Mara nyingi asubuhi, napenda kula mayai na pia mkate wa festive maarufu mara chache. Ni chakula kinachonipa nguvu na kuanzisha siku, huwa natumia na chai. Kwa upande wangu, mimi hizo hiyo ni chakula kizuri.

Tabia ya watu inayonichukiza nikudharau watu wadogo au wanyonge napenda watu wawe na heshima na kila mmoja apate nafasi sawa kwa sababu madharau kama hayo yanavuruga morali na huunda mazingira hasi.

Na hapa napata habari kupitia mitandao ya kijamii na podcast mara kwa mara kama kuna podcast nzuri maarufu hapa Kenya ambayo unanipendeza sana na mimi husikiza kama vile iko nini Pia napitia google na app nyingine za habari ilikuwa updated kila siku.

Jioni napenda kula ugali na mayai ni chakula kinacho ni pa nguvu ni rahisi na kinaendana na vizuri na mboga au sukuma na pilipili kidogo pia. Pia ni chakula nachofraia maranyingi ambapo nakula.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na mayai. Ni chakula cha nyumbani. Kinanipa nguvu na kila wakati napenda jinsi, kinavyo kuwa rahisi na nikitamu. Pia mara nyingine napenda kujaribu matunda kama mango, passion, ili kuweza kuchanganya chakula hizo.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano hasaa yale yana husiana na ubunifu wa video na graphics. Ni uzoefu mzuri kwani unaa unakupa mchanga changamoto na kufundisha kushindana na kwa heshima na pia unakupa motisha na kuboresha ujuzi kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao, najua kuna mchezo kama ludo na chess, napenda chess ambapo, sijafahamu sana mchezo unavyochezwa, lakini najifunza. Ni njia nzuri ya burudani na kupumzika, na pia unasaidia kustretch akili na kufwata na marafi.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota, hasa usiku wa wazi, kunanipa amani, kuna nifanya nikae kimya kidogo, na pia kunisaidia kufikiria mawazo mapya kwa kazi zangu, za ubunifu, kwa hivyo napenda kuangalia nyota.

Kusama kweli, napendelea kahawa kuliko chai, inanipanguvu na huchangia kuamka vizuri asubui. Asa wakati ni nakazi nyingi za graphics ama video editing na mambo kama hayo. Kwa hivo, huchangamsha akili, kahawa ni mzuri pia kuwa mambo kama hayo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya geisha sabuni ambayo inaitwa geisha flavor ya lemon honey. Lemon na asali ina harufu yenye freshi na ni tamu kidogo. Hunifurahisha sana. Si kumaanisha kwamba nakula lakini ninaponusia ni tamu.

Usiku kabla ya kulala na penda, kufanya mambo madogo na kupumzika kama kufanya mambo maombi na kusoma kidogo. Hii hunisaidia kutulia, kureflect juuya siku iliyopita na kujianda vizuri kwa siku ijayo, hasa kwa kazi zangu za ubunifu.

Utaratibu wangu wa jioni mara nyingi huaanza katika gym kidogo ili kustretch na kuboresha afya. Baada ya hapo napenda kukutana na marafiki kwa mazungumzo au kahawa kidogo. Hii hunisaidia kupumzika, kureflect juu ya siku na kupata moti.

Mchezo wangu naopenda katika olimpiki ni sprint. Hasaa nilipo muona Usain Bolt na Omanyala wakikimbia. Napenda kasi na ushindani wa kusprint. Jinsi wanavyoshindana na umakini na nguvu zao zote.

Mafanikio niliyapata kazini ni pamoja na kukamilisha miradi ya video, graphics na vitu kama hivyo, kupata positive feedback na kutokana na wateja na ama timu na pia kushiriki katika kampeni ambazo zinaadhiri watu.

Sijapenda sana kusikiliza redio kwa sababu kwa sasa napenda podcast redio kusikiliza redio ni wakati uliopitua na wakati Zinazotoka tarifa ya na za kina, motivation na ubunifu huwa zinatoka katika podcast na pia naweza kusikiliza wakati.

Kueka afya yangu mzuri, napenda kufanya gym, mara kwa mara, kula chakule chenye lishe, kunywa maji, maji ya kutosha, na kupumzika vyema. Pia napenda kucheza michezo kidogo ya kufanya shugguli za ubunifu, zinazo nifanya niwe active.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kufanya mambo madogo madogo ya kupumzika, kama kufanya maombi kidogo, kusoma, au kupanga kazi za kesho kidogo. Hii hunisaidia kutulia, kureflect juu ya siku ambayo ilikuwa na kujiandaa vizuri kwa usingizi.

Ujuzi ninao itaji kuimarisha zaidi ni animation na visual effects. Ingawa, tayari ni na ujuzi wa graphic design. Kujua animation zaidi kungefungua fursa na kuunda content sa kipeke na kuvutia zaidi mitandaoni. Pia ingenipendesha kufufu.

Sipendi kingoja barua pepe mara kwa mara kwa sababu ningependelea kushughulika katika kazi zangu moja kwa moja ningekua na barua pepe pale inapohitajika ila nisiingiliwe na presha isiyo ya lazima kwa hivyo sina.

Kitendo chawema niliowai kufanya ni kusaidia rafiki au mtu wa mtaa wangu kwa kazi ndogo za ubunifu kama kutengeneza poster au graphics kwa bure. Kilinifurahisha sana kuona dhamani yake kwa mtu mwingine pia nilifurahia kabisa.

Shughuli zangu za wikendi, mara nyingi huanza kwa kupumzika na kupanga kazi ndogo za graphic design au video editing. Baada ya hapo, napenda kutembelea marafiki katika gym kidogo au kutumia muda wa burudani kama kuangalia movies, filamu au kuunda.

Naam nawafahamu majirani zangu mara nyingi hushirikiana na usaidizi mdogo kwa kila siku kama kukagua nyumba wakati mtu hayupo. Kubadilisha habari au kusaidiana kidogo kwenye kazi ndogo ndogo za nyumbani hii huunda.

Wakati napokuwa na wasiwasi, napenda kupumzika kidogo, kusikiliza mziki, unaonifraisha, au kufanya kitu cha ubunifu kama kuedit video, kubuni graphics, pia mara nyingine hupanga mawazo yangu kwa kuandika au kuzungumza na rafiki.

Muda wangu mtandaoni hugawanyika kulingana na kazi na burudani. Wakati wa kazi napendelea kutumia mtandao kwa ajili ya graphic design, video editing na mambo kama hayo. Badaa ya kazi napumzika mtandaoni kwa burudani kuangalia video ama.

Ndiyo, naupenda muziki wa jadi hasa unapohusiana na tamaduni na historia ya Kenya Hata kama napenda R&B na POP almaarufu nyimbo za zinazochezwa duniani muziki wa jadi hunipa amani, hunikumbusha utamaduni.

Sio sana, napenda kuvaa kofia, mara nyingine napenda kutumia kofia kama style au kulinda jua, lakini kwa kawaida sipendi kufaa kofia ati kwa siku baada ya siku, kwa hivyo sipendi sana kuvaa kofia, mara nyingine navaa tu.

Rangi ninayoipenda ni rangi ya bluu namaanisha kwamba ni amani na focus Mara nyingi naiona kila mahali katika mavazi vifaa vya kazi kama laptop na pia kwenye designs ninazoziunda kwa hivyo napenda rangi ya bluu.